Chakula ninachokipenda ni pilau na napenda kukila wakati wa jioni nikiwa nyumbani. Pilau ni mchele ambayo imekaangwa vizuri na viungo mbali mbali na nyama. Kinaonja vizuri na kina ladhaa nzuri sana. Mara, siwezi weza kukumbuka mara yangu ya kwanza kukila lakini ni kitambo. Pahali nimelelewa pilau ni moja ya vyakula zile ambazo zinapikwa kwa sana. Aliye nieleza kuhusu chakula hiki ni mamangu mzazi. Kwa kuwa akitulea hicho ndicho chakula alipenda kukipika sana. Mara ya mwisho mimi kukila ni siku iliyopita na ni chakula ambacho napenda kukipika na kukiandaa.

Napotengeneza chai yangu ya subuhi, kitu cha kwanza ninachofanya ni kuchemsha maji. Ndani ya yale maji naongeza majani. Ikisha chemka baada ya dakika moja hivi, naongeza tangawizi. Ikichemka vizuri, ikisha chemka naongeza maziwa, na ninaipa dakika kama tano hivi, naongeza sukari. Ikisha chemka yote kabisa, natoa chai yangu, na iko tayari kunywewa.

Mwalimu ninaye mkumbuka kutoka shule ni mwalimu aliyeitwa Madam Grace. Alikuwa ananifunza kiswahili katika shule ya upili. Alikuwa mwalimu mnyenyekevu, mpenda watu mwenye roho nzuri. Na alikuwa mwalimu ambaye aliyejua kufunza sana. Na alipenda licho kuwa anakifanya pale shuleni hata hata mkipatana pahali ambapo si darasani. Bado alionyesha ukarimu wake na upendo wake kwa wote. Upendo wake haukuwa tu wa darasani ila hata nje ya darasa.

Ndiyo, ningependa kutembea mji wa Paris. Napenda mji hiyo, nimekua nikiona video YouTube, na pia kwa sinema hapa hivyo. Unona ni mji unaokaa kupendeza ni mji ambao unakaa kufurahisha uwe ningepata pesa ama nifanikiwe kupelekwa nje ya nchi iyo ndiyo mji ambayo ningependa kutembea.